Mchezo ninao upenda zaidi kutazama ni mpira wa miguu Ninaupenda kwa sababu unamisisimko mkubwa, ushindani, na huleta watu pamoja bila kujali tafauti zao Kila mchezo huwa na jambo jipya, bao la dakika za mwisho, mbinu za kocha, au kipaji cha mchezaji Mchezo wa kushangaza ninao kumbuka ni ule ambao timu ilifanya comeback ya kushangaza na kushinda baada ya kuwa nyuma kwa mabao Ilikuwa ya kusisimua sana na ilifanya nisimame hadi mwisho wa mchezo. Napenda kutazama mchezo nyumbani au na marafiki hasa sehemu tulivu yenye skrini nzuri. Wakati nikiutazama mchezo, huisi furaha, msisimko na wakati mwingine presha kidogo, lakini zaidi ya yote ni burudani na njia ya kupumzika.

Ndiyo napenda hesabu napenda hesabu kwa sababu unifanya kufikiri kwa umakini na mantiki usaidia kutatua matatizo ya njia iliyo wazi utumika katika maisha ya kila siku kama biashara, sayansi na teknolojia hesabu unipaisia ya kuridhika napopata jibu sahihi na kunifundisha uvumilifu na nidhamu ya kufikiri.

Mandhari nzuri niliowahi kuona ni pwani wakati wa machweo ya jua. Anga linapobadilika rangi kuwa machungwa na waridi, mawimbi yakipiga taratibu na upepo mwanana ukivuma huleta hisia ya utulivu na uzuri wa asili. Mandhari hiyo hunifanya nijisikie nimepumzika, nimeshukuru na kuvutiwa na uumbaji wa dunia.

Lengu langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukua kitaalamu na kuwa mtaalamu bora kuliko eneo langu. Natamani kupata ujuzi na uzoefu wa kutosha ili kuchagua kwa maana katika tasisi au jamii, kusaidia wengine kukua na hatimaye kufikia nafasi ya uongozi au ushauri. Lengo hili unipa motisha ya kujifunza kila siku, ufanya kazi kwa bidii na kuboresha uwezo wangu mara kwa mara.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni mwalimu wangu. Alinifundisha umuhimu wa nidhamu, uvumilivu na kujiamini hasaa katika masomo na maisha kwa ujumla. Kupitia maelezo na mfano wake nilijifunza kwamba mafanikio hayaji kwa haraka bali hupatikana kwa bidii na kujituma kila siku. Jambo hilo limekuaw mungozo muhimu katika maamuzi na juhudi zangu hadi leo.

Napendelea chakula chenye ladha ya wastani kisicho kikali sana wala kisicho butu. Napenda chakula chenye mchanganyiko wa ladha tamu kidogo na chumvi na wakati mwingine viungo vya kiasi vinavyongeza ladha bila kuzidi. Aina hii ya chakula hunifanya nikifurahie kula kuhisi nimeridhika na pia ni rahisi kwa afya. Chakula chenye ladha ya wastani uniruhusu kufurahia ladha halisi ya chakula chenyewe.

Ndiyo, napenda kuogelea. Kuogelea hunifanya nijisikie huru na mtulivu na pia ni mazoezi mazuri kwa mwili mzima. Napenda hasaa kuogelea bwawani au baharini kwa sababu maji hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nguvu mpya. Kila ninapoogelea uhisi furaha, utulivu na afya njema.

Ninaifadhi data yangu kwa njia salama na ilio pangwa. Mara nyingi hutumia hifadhi ya mtandaoni, yaani cloud, kama accounti za mtandaoni pamoja na vifaa vya ndani kama komputa au kifaa cha kuhifadhia, yaani flash disk au external hard drive. Pia, huakikisha kuna nakala au akiba, yaani backup, data inalindwa kwa nywila, faili zimipangwa vizuri ili zipatikane kirahisi. Hii hunisaidia kulinda taarifa zangu na kuzipata kwa urahisi ninapoziitaji.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipofanikiwa kufika lengo niliyokuwa nimelipigania kwa muda mrefu. Nilikuwa jambo lililoni itaji uvumilivu, kujituma na kujiamini hata pale mambo yalipo onekana magumu. Tukio hilo lilini fundisha kuwa juhudi ndogo ndogo zikifanywa kwa uthabiti huleta matokeo makubwa. Pia lili niongeza kujiamini na kunifanya nione kuwa changamoto si mwisho wa safari bali ni sehemu ya ukuwaji. Hadi leo, tukio hilo unikumbusha kuendelea kusonga mbele bila kukata tamaa.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege. Safari ya ndege ilikuwa ya kipekee kwa sababu niliona mandhari ya juu ya anga, miji na maeneo ya mbali. Pia ilinifanya nijisikie furaha na masisimko hasa nilipofika maali nilipokuwa na hamu ya kuenda. Safari ya ndege pia ilinifundisha umuhimu wa mpangilio, muda na utaratibu. Kwani safari za anga zinaitaji maandalizi ya mapema.

Kitendo cha wema nilichowai kufanya ni kumsaidia mtu aliyekuwa anahitaji msaada kwa gharama ndogo Nilimsaidia kwa kumletea chakula na kumtumia muda wangu kumsaidia kutatua tatizo aliyokuwa nalo Kitendo hicho kilinifanya nijisikie furaha na utulivu kwa sababu nilijua nimewasaidia kwa moyo wangu wote bila kutarajia malipo Pia kilinifunza kuwa kusaidia wengine ni njia ya kubadilisha maisha ya watu na kujenga jamii yenye upendo.

Wakati wa siku za mvua, mara nyingi hubadilisha shughuli zangu huwa za ndani. Napenda kukaa nyumbani nikifanya mambo tulivu kama kusoma, kusikiliza muziki, kuangalia filamu au kunywa chai ya moto. Mvua hunifanya nipunguze mwendo na nijipe muda wa kupumzika. Kwa ujumla, napenda mvua hasa ile ya wastani isiyo na upepo mkali. Nakumbuka siku moja ya mvua iliyo furahia sana ambapo nililazimika kubadili mpango wa kutoka nje na badala yake nikakaa nyumbani na familia. Ingawa mpango ulibadilika, siku hiyo iligeuka kuwa ya furaha kwa sababu tulizungumza, tukacheka na kushiriki chakula pamoja. Mvua ilibadilisha mpango wangu kwa kunifanya nithamini muda wa ndani zaidi kukimbizana na ratiba. Ninaposikia sauti ya matone ya mvua yakigonga paa au dirisha huhisi utulivu, amani na faraja Kana kwamba dunia imepunguza kasi kwa muda mfupi.

Tunda la kupendezwa zaidi kwangu ni ndizi Napenda ndizi kwa sababu ni tamu na rahisi kula ni chakula chenye nguvu na lishe na pia inaweza kuliwa peke yake au kuunganishwa na chakula kingine kama uji mkate au chai Pia ndizi hunifanya nihisi nimepata nguvu na nimefurahi na mara nyingi ni tunda ninaloipenda kwa urahisi kwa sababu hupatikana kwa wingi na ni rahisi kubeba.

Ninadhaminiya mafanikio ya binafsi kazini yanaeusiana na kufanikiwa kufika malengo ya juu kwa nidhamu na ubora. Hii inajumuisha kukamilisha majukumu kwa wakati kufanya kazi bila makosa na kuonyesha maendeleo ya ujuzi kupitia kujufunza vitu vipia. Pia ninadhamini mafanikio yanayahusiana na ushirikiano na timu kama kusaidia wenzangu na kuchangia kwa ushirikiano wa kazi, kwa hilo linaongeza tija na ufanisi wa kampuni. Mafanikio haya hunipamotisha kujivunia kazi yangu na kunifanya niendele kujituma ili kueza kupata mafanikio makubwa zaidi badae.

Kumbukumu nzuri ya shule ninayo kumbuka ni wakati wa mchezo ya shule na shughuli za kijamii ambapo walimu na wanafunzi tulikuwa tunashirikiana kwa furaha. Nilifurahi sana siku ya mashindano kucheza na marafiki na pia kupata mafanikio madogo kama kujibu vizuri maswali au kupata sifa. Kumbukumbu hizi zilikuwa na furaha na umoja na zilinifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia ya shule.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Yoga ilinisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha pumzi na kufanya mwili kuwa mnyonge na mwenye utulivu. Nilifurahia sana hasa wakati wa mazoezi ya kupumua na kupumzika kwa sababu yalikuwa kama njia ya kutulia akili baada ya siku ya kazi au masomo.

Changamoto ninayokutana nazo kazini ni msongamano wa kazi na muda mfupi wa kutimiza majukumu. Hasa wakati kuna kazi nyingi kwa wakati mmoja. Pia mara nyingi kuna changamoto ya mawasiliano yasiyowazi kati ya timu ambayo inaweza kusababisha mchanganyiko au kuchelewa kwa kazi. Changamoto ingine ni mabadiliko ya haraka ya taratibu au sera ambayo yanahitaji kubadilika haraka ili kazi iendelea vizuri. Hata hivyo napendelea kushughulikia changamoto hizi kwa kupanga vizuri, kuwasiliana na kwa uwazi na kutafuta msaada au ushauri pale panapohitajika.

Nadhifu wangu kazini hushugulikiwa kwa njia ya kutambua kwanza ni nini hasaa kinanipa changamoto Kisha kupanga hatua za kuboresha. Kwa mfano nikiota makosa ya kupanga muda huanza kwa kuandika orodha ya kazi na kuifanya ratiba ya siku Pia huomba maoni na msaada kutoka kwa wenzangu au msimamizi ili kuelewa jinsi ya kuboresha Mara nyingi hujifunza kupitia mafunzo au kusoma ili kuongeza ujuzi na kujaribu kutekeleza marekebisho kidogo kidogo hadi niondoke kwenye udhaifu huo.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti. Ninaitumia kwa kusikiliza mziki, podcast au vitabu vya sauti, na pia kwa kuandika au kutuma ujumbe kwa kutumia sauti badala ya kuandika. Teknolojia ya sauti hufanya kazi kuwa rahisi na haraka, hasa ninapo kuwa nikienda au kufanya kazi nyingine kwa wakati mmoja.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa kupumzika na kusherehekea kwa amani na familia. Mara nyingi napanga kuwa nyumbani au kwenye sehemu tulivu na marafiki. Tukafanya shughuli za kawaida kama kula chakula cha pamoja kuzungumza na kuangalia televisheni au muziki. Ninapenda pia kuchukua muda kidogo kutafakari mwaka uliopita. Kutoa shukrani na kupanga malengo ya mwaka mpya Hii hufanya kuingia mwaka mpya kuwa na matumaini, furaha na msukumo wa kufanya vitu zaidi.

Nchi ningependa kutembelea ni Japan. Ninatamani kwa sababu inamchanganyiko wa utamaduni wa zamani na teknolojia ya kisasa na pia inamadhari nzuri kama milima, bustani za maua na miji yenye utaratibu. Nimesikia kuhusu harufu ya miti na mandhari ya majani ya cherry blossom ambayo hunipa hisia ya utulivu na uzuri wa asili. Ningependa kuona miji kama Tokyo na Kyoto, pia kuona hifadhi za asili, makaburi ya kihistoria na utamaduni za kienyeji. Ninapofikiri kuhusu safari hiyo, uhisi msisimuko na hamu kubwa. Kwani, ningepata fursa ya kujifunza mambo mapya kuona mandhari ya ajabu na kuelewa tamaduni tafauti kwa karibu.

Napenda kula mboga za spinachi, sukumawiki na michicha mboga hizi ninazipenda kwa sababu ni zenye afya, zinashibisha na zinavirutobisho muhimu kama vitamini na madini Pia zinapikwa kwa njia mbalimbali kwa mchuzi, kwa kukaanga kidogo au kwa kupikwa na nyama au samaki na hivyo zinakuwa za ladha nzuri Ninapokula mboga hizi, uhisi nimepata lishe nzuri na nguvu kwa sababu za siku.

Ndiyo, napenda chakula kitamu. Chakula kitamu hunifanya nijisikie furaha na kuridhika na pia husaidia kufanya chakula kuwa na kumbu kumbu zaidi. Napenda hasa vyakula vinavyokua na ladha nzuri ya mchanganyiko wa viungo lakini siyo kali sana ili niweze kufurahia bila kuumizwa na uchungu. Katika chakula kitamu, ninapenda pia kuona upishi wa kisanii na mtindo wa kuwasilisha chakula.

Ninajitunza kwa kufanya mambo kama kula vizuri, kufanya mazoezi na kulala ya kutosha Pia najitunza kwa kusoma, kupumzika na kuepuka na msongo wa mawazo Kwa kufanya shughuli za kutuliza akili kama kusikiliza mziki au kutembea Kwa ujumla najitunza kwa kuhakikisha mwili na akili ziko katika hali nzuri ili niwe na afya bora na nguvu za kufanya kazi.

Napendelea mahali pa kimya kuliko pa kelele. Mahali pa kimya uniruhusu kupumzika, kufikiria kwa utulivu na kufanya kazi kwa umakini bila kusumbuliwa. Pia kimya husaidia kuleta amani ya ndani na kunifanya nichisikie mtulivu na mwenye umakini. Hata hivyo napenda pia kilele za furaha kama muziki au sherehe lakini kwa ujumla napendelea kimya.

Harufu ninaoipenda zaidi ni harufu ya kahawa mpia iliochemshwa. Harufu hii hunifaisia ya utulivu, amani na nguvu za kuwanza siku. Pia napenda harufu ya maua ya waridi kwa sababu inanikumbusha uzuri na upendo na utoa isia ya furaha na utulivu.

Napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu. Kunyoa kunanifanya nijiskie safi, nadhifu na mpangilio hasa katika mazangira ya kazi au sheree. Hata hivyo, ndevu pia inaweza kuonekana nzuri, lakini kwa ujumla napendelea sura safi na iliyopangwa kwa kunyoa.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Simu inansaidia sana katika mawasiliano, kazi na kupata taarifa kwa haraka na pia hutumika kama kalenda, ramani na kifaa cha burudani. Bila simu, maisha ya kila siku yange kuwa magumu kwa sababu tutategemea sana teknolojia hii kwa mambo mengi ya msingi.

Ndiyo nimewai fanya kazi ya kujitolea Nilihusika katika kusaidia jamii kwa kutoa msaada wa chakula, usafi wa mazingira, na elimu ya msingi kwa watoto kazi hii ilinipa furaha kubwa kwa sababu niliona jinsi ilivyokua na hadhari nzuri kwa watu na ilifanya nijiskie nimechangia kwa moyo wangu Pia ilinifundisha umuhimu wa kusaidia wengine bila kutarajia malipo.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya ubao. Michezo ya ubao hunifurahisha kwa sababu ni njia nzuri ya kufurahia na kuzungumza na marafiki au familia na pia hutoa changamoto ya akili. Napenda michezo kama ludo, scrabble na chess kwa sababu zinahitaji mbinu, mkakati na uvumilivu. Wakati nikipo chezo mchezo ya ubao, huhisi furaha, msisimuko na umoja wa pamoja.

Tabia ninayo ipenda kwa wengine ni ukweli na heshima. Ninathamini watu wanaosema ukweli kwa uwazi bila kujificha na wanao wa heshimu wengine bila kujali tofauti zao. Tabia hii inaonyesha utu, uaminifu na uadilifu na husaidia kujenga uhusiano wa imani. Ninapo kutana na mtu mwenye tabia hizi huhisi amani, heshima na kuaminiana.

Ndiyo navaa saa Ninaipenda kwa sababu inasaidia kujua muda, kupanga ratiba na kuwa na nidhamu ya kazi Pia inafanya nionekane mpangilio na mwenye heshima katika mazingira ya kazi au sherehe saa pia hutoa hisia ya kujiamini na ufanisi Kwani inanikumbusha umuhimu wa kutumia muda vizuri.

Kazini na shughulikia muda kwa kupanga ratiba na kuzingatia kipaumbele. Kwanza ninaandika oradha ya kazi za siku na kuziweka kwa mpangilio wa umuhimu. Kisha nagawa muda maalum kwa kila kazi na nikizingatia muda wa mapumziko ili nisiwe na msongo wa mawazo. Pia nadhibitisha kazi zinakamilika kwa wakati kwa kutumia alamu za kukamilisha na kufanya tathmini mwishoni mwa siku. Kwa njia hii naweza kuwa na ufanisi nisifanye kazi kwa haraka bila mpangilio na kukamilisha majukumu yangu kwa nidhamu.

Napiga picha mara kwa mara kulingana na shughuli. Siku za kawaida, napiga picha mara chache lakini nikipata Tukio maalum kama sherehe, safari au mandhari nzuri, napiga picha zaidi kwa ujumla. Napenda kupiga picha mara kadhaa ili kukumbuka kumbukumbu nzuri na kushiriki matukio na familia au marafiki.

Napenda chakula kisicho na mafuta au chenye mafuta kidogo chakula chenye mafuta kidogo ni bora kwa afya Kinasaidia kudumisha uzito mzuri na kufanya mwili kuwa na nguvu bila kuumiza afya ya moyo Hata hivyo mara kwa mara napenda pia chakula chenye mafuta kwa ladha Lakini kwa ujumla napendelea vyakula venye afya na mafuta kidogo.

Napenda kuhusu shirika langu utamaduni wa kazi na ushirikiano wa timu ambapo watu wanasaidiana, wanaheshimiana na wanafanya kazi kwa malengo ya pamoja. Pia napenda mpangilio wa kazi, uwazi wa maamuzi na fursa za kujifunza na kupanua ujuzi. Hii hufanya kazi kuwa ya maana na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia ya kazi.

Natazama video mtandaoni kwingineko kwenye YouTube kwa sababu kuna video za aina nyingi kama elimu, burudani na mafunzo Pia kwa mara natazama video kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook na Instagram kwa habari fupi au burudani Natazama video hizi kwa ajili ya kujifunza, kupumzika na kufurahia burudani.

Najifurahisha wakati wa furaha kwa kucheka, kushiriki na familia au marafiki na kufanya shuguli za burudani kama vile kutazama filamu au kusikiliza muziki. Pia napenda kutumia muda huo kwa kutembea au kuenda sahemu za kupumzika kwani unifanya nijisikie amani na furaha ya kweli. Katika hali ya furaha, uhisi nguvu, shukrani na hamu ya kusherehekea na wengine.

Wakati wa mgogoro na mtu na jitahidi kutoa muda wa kutulia kwanza ili kupunguza hisia ya kali. Kisha ninaanza kuzungumza kwa heshima. Nikisikiliza upande wa mwingine na kueleza maoni yangu bila kumkashifu. Napenda pia kutafta sababu ya mgogoro na kushirikiana kupata suluhisho la kushirikiana. Ikiwa ni lazima, naomba msaada wa mtu wa tatu kama musimamizi au rafiki wa kuaminika ili kusaidia kutuliza hali. Kwanjia hii, mgogoro huisha kwa amani na kueshimiana na uhusiano unaendelea bila chuki.

Ninashambulia tatizo kazini kwa kuelewa kwanza changunzo chake. Kisha kupanga hatua za suluisho. Kwanza ninafanya tathmini ya tatizo na kuangalia ni lini ilianza na ni kwa nini linamuhusu. Kisha ninagawa tatizo kuwa sehemu ndogo ndogo, iliniweze kukabiliana nazo, moja baada ya nyingine na kuweka kipao mbele kwa sehemu zinazoitaji kutatuliwa haraka. Baada ya hapo, nawasiliana na timu au msimamizi ili kupata maoni na msaada.Na kupanga hatuweza utekelezaji. Nikiweza natumia mbinu za ubunifu au data. Kama taarifa za kazi ili kufanya maamuzi sahihi. Mwishowe nafanya tathmini ya matakeo ili kuakikisha tatizo limeisha na kuepuka kurudi tena.

Ninaboreshanaje michakato ya kazi kwa kuchunguza hatua zote za kazi. Kuona sehemu zinazoleta ucheleweshaji na kubadilisha ili ziwe rahisi na za haraka. Kwanza, nianze kwa kutambua hatua zinazofanya mara kwa mara na ambazo zinachukua muda mwingi. Kisha nitaangalia kama kuna njia ya kupunguza au kuziweka kwa mpangilio bora. Pia napenda kutumia zana au teknolojia kama programu za kupanga kazi, kueka ratiba au kutumia templates ili kupunguza kazi ya kurudia rudia. Baada ya kubadilisha, nafanya tathmini ya matokeo ili kuona kama mchakato umeboreshwa kweli na kuendelea kuboresha kadri ilivyo hitajika.

Ndio, napenda kupanda milima, kupanda milima hunipa msisimko, changamoto ya kimwili na furaha ya kufika kileleni. Napenda pia mandhari nzuri unapoangalia kutoka juu na hisia ya kuwa mbali na kelele za mji. Hata hivyo, napenda kupanda milima kwa maandalizi ya kutosha na kwa usalama ili niweze kufurahisha safari bila hatari.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia nywila imara kweka uthibitisho wa hatua mbili na kuepuka kushiriki tarifa za kibinafsi kwa watu wa siwo julikana. Pia napunguza kutoa tarifa kama namba ya simu anwani au tarifa za benki kwenye mitandao ya kijami. Ninatumia pia mipangilia ya faraga kwenye akaunti za mitandao ya kijami na kuangalia mara kwa mara ni nani anaweza kuona machapisho yangu. Kwa kutumia hatua hizi, ninaweza kuendelea kutumia mitandao kwa usalama na kuzuia wizi watarifa.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwekaji wa uwazi na usahihi. Ni muhimu mawasiliano ya uazi yasio na utata na yanayafikisha ujumbe sahihi kwa watu wote wanaohusika. Pia ni muhimu kusikiliza kwa makini ili kueleza mawazo na changamoto za wengine na kuepuka dhana au makosa yanayosababishwa na mawasiliano duni. Kwa hiyo, kipaumbele kuwasiliana kwa heshima kwa wakati na kwa njia inayofaa ili kazi iendelee vizuri na timu iwe na umoja.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kilicho mpangilio vizuri na kinanifanya nijisikie salama na tulivu. Kuta zinanrangi ya nyeupe au ya kawaida ya kificho ambavyo hutoa hisia ya utulivu na hutoa mwanga vizuri. Kitanda changu ni kikubwa vya kutosha na chenye mto mzuri kina nifanya nijisikia nimepumzika vizuri baada siku ndefu. Kutoka dirishani, ninaweza kuona mtaa wa karibu au bustani mdogo na mara nyingi huwa na mwanga wa asubuhi unaonifanya nitoke kwa furaha. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani ni hali ya utulivu na mpangilio wake. Kuwa kwani hufanya niwe na amani na niweze kulala vizuri bila kelele au msongamano.

Ninawainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuweka mipaka ya muda na kupanga ratiba. Kwa kwaida, ninaweka muda maalumu wa kazi na bada ya saa za kazi napumzika au kutumia muda na familia na marafiki. Pia napanga siku yangu kwa kuzingatia kipaumbele ili kazi muhimu itimizwe bila kuathiri maisha ya nyumbani. Ninatumia pia mapumziko ya kawaida na kuepuka kuangalia kazi wakati wa mapumziko au siku ili nipate usingizi mzuri Kwa njia hii naweza kuwa na ufanisi kazini na pia kuwa na furaha na amani maisha ya kibinafsi.

Natumia programu mara nyingi ambazo zinasaidia mwasiliano kazi na burudani Kwa mwasiliano natumia programu za whatsapp na email kwa kuwasiliana na watu na timu Kwa kazi natumia programu za kalenda na kupanga ratiba ili kusimamia muda na majukumu Kwa burudani natumia programu za youtube au mziki kusikiliza video na nyimbo Programu hizi zina nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na pia kupumzika kwa burudani.